Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa kati, si kikubwa sana wala kidogo kupita kiasi, kinatosha kunipa nafasi ya kupumzika bila kujisikia nimebanwa. Kuta zangu ni za rangi ya bluu hafifu, rangi inayotuliza akili na kunisaidia kuhisi utulivu hasa baada ya siku ndefu. Kitanda changu ni cha watu wawili, kimejidisha vizuri kwa mashuka meupe na blanketi laini. Hivyo, kulala huwa ni rahisi kabisa. Napenda pia kuwa na mito kadhaa, kwa sababu hunifanya nigisikie nipo salama na nimelegea. Kutoka dirishani naweza kuona anga na miti iliyo karibu. Hasa asubuhi ninapoamka na mwanga wa jua unaingia taratibu. Mandhari hiyo humipa hali ya matumaini na mwanzo mzuri wa siku. Kwa jumla chumba changu ni sehemu ya utulivu, faraja na kujitunza.

Mimi mara nyingi nakula wale na maarangwe au wale na mbonga mchana. Nachangua chakula hiki kwa sababu kinasibisha kinangufu na si reisi kupatikana. Wakati mungine nikiwa na hamu sayidi ni naongesa kipande cha nyama au samaki hasa kama ni siku ndefu ya kasi. Napenda chakula cha mchana kiyo nye pesi lakini chenye kumipa ngufu ya kuendele na shugli sa mchana bila kuchoka. Wali pia ni chakula ambacho kinabatikana kwa oraisi na ata ikitafuna siya kusumbuwa sana. Wali pia si chakula ambacho kinashika tumbo ni chakula nyebezi sana kwa mwili.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kwangu ni wakati wa utulivu na kutafakari. Usiku ukiwa kimya nikiangalia angaa lililojaa nyota. Hunifanya nijisikie mdogo, lakini pia sehemu ya kitu kubwa sana. Nyota hunikumbusha ndoto, safari na matumaini. Kila mmoja kama hadithi yake. Pia hunisaidia kupumzisha mawazo baada ya siku ndefu. Nikifuta pumsi taratibu na kuachilia msongo. Na ni raha rahisi lakini yenye maana kubwa mwenye. Pia kuangalia nyota husaidia kutuliza akili. Kwanza usiku baada ya kula chajio kuangalia nyota inakusaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo na inakusaidia kurefresh akili kabisa.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Naona ni muhimu sana. Umuhimu wake ni kwamba unaongesa usalama wa kifaa changu na kuwa ni mgumu kwa mtu mwingine kufungua pila ruhusa yangu. Pia ni rahisi na haraka kuliko kupumia neno siri au pattern. Kwa sababu ni kubonyeza kidole tu ili kifaa kifunguke. Pia husaidia kulinda taarifa yangu. Taarifa sangu binafsi kama picha, meseji na programu mbalimbali kwa usalama zaidi. Pia kuweka fingerprint inasaidia wakati mtu anapo. Iba simu yako aizi kuhigangua na kuangalia. Iyo simu. Iyo itamfanya airudishe.

Jiuoni kabla ya kulala mimi hupunguza shugli taratibu kawaida napenda kukaa kimya kidogo ni kitafakari siku ilifyokwenda na nilichokifunza nikiwesa naskiliza musiki laini au nasoma kitu kifupi ili kutulisa mawazo pia najitahidi kuepuka simu sana ili macho na akili sipumsike. Kabla ya kulala kabisa naakikisha masigila, ni tulifu na safi. Kisha na shukuru kwa siku na kujiandaa kuraraa kwa hamani. Na baada ya hapo na naomba maombi kifupi kumshukuru mwala kwa ajili ya vitu vyote filifyo tendeka kwa siku hiyo na kulala vizuri.

Mi naoga mara moja kwa siku na umuhimu wake ni mkubwa sana. Kuoga kunasaidia kuondoa uchafu, harufu na bakteria kwenye ngozi. Jambo ambalo inaboresha usafi wa mwili na afya kwa ujumla. Pia kunasaidia kuondoa uchovu na kuchangamsha mwili. Huku pia ikiwa na faidi ya kisaikolojia kwa kuwa mtu huhisi safi na mwenye kujiamini. Kuoga kila siku pia kunasaidia kulinga, kulinda ngozi na nywele na kuzuia kuenea kwa magonjwa yanayohusiana na uchafu. Kuoga pia kunasaidia kutuliza mwili. Kwanza pale ambapo umechoka kutokana na shughuli za kila siku. Kuoga unasaidia kutuliza akili na kufanya uwe freshi kabisa. Kuoga pia ni njia ya kukufanya uchangamke na inafanya uwe tayari kuingia kulala na kupata usingizi mwanani.